Ndiyo, ninapenda kutembea msituni kwa sababu ninapotembea msituni huwa napata utulivu wa akili kutoka kwa ulimwengu wa kawaida ambao una kelele na teknolojia nyingi. Msitu unanipa nafasi ya pekee ya kupumzika. Ninaposkiza sauti ya majani, ninaposkiza sauti ya ndege wa angani napata tiba ya akili. Pia huwa napata hewa safi kuliko ninapokuwa katika ulimwengu wa kawaida. Kama binadamu pia napendelea sana msitu kwa sababu kuna viumbe vidogo vidogo vya aina tofauti kuna miti, kuna ndege wa angani, kuna viumbe wadogo na ninapenda ninapo kuwa na wao. Ila pia kuna hatari kidogo ya usalama kwa sababu msituni mara nyingi hakuna watu.

Mimi nafurahia kula wali kuliko ugali na kwa sababu gani napenda kula wali kuliko ugali ni kwa sababu ninahisi kuwa wali una ladha ya kipekee ukilinganishwa na ugali. Namba moja, wali unaladha na harufu yake ya kipekee na unaeza ukapikwa kwa njia tofauti, unaeza ukaipika kama pilau, unaeza ukaipika kama biriani, unaeza ukaipika kama wali tu wa kuchemsha. Wali pia unachukua muda mfupi sana kutengeneza ni mtamu, una shibe na unaeza ukalika na vitu vingi. Unaeza ukalika na rojo, unaeza ukalika na mboga, unaeza ukalika na nyama. Lakini ugali, hapana ugali sipendi ladha yake.

Ninapokuwa na mgogoro na mtu yeyote, kwanza hatua ya kwanza ninayochukua ni kumsikiliza mwenzangu bila kumkatiza ili niweze kuelewa mtazamo wake na hisia zake. Mara nyingi migogoro hutokana na kutoelewana. Kwa hivyo, ni vizuri kwanza kumsikiliza mwenzako, alafu unatulia. Mimi huwa natulia kabla ya kujibu na hasira kwa sababu wakati unapoongea, unaezu ukamjibu mtu na hasira na inaeza ikafanya mgogoro huo uendele zaidi. Kwa hivyo huwa natulia, natuliza hasira yangu, kisha nazungumza kwa upole na uwazi, nikijua kuwa tunatafuta suluhu na wala si ushindani.

Asubui hii niliamka asubui wakati saa moja, karibia saa moja, niliamka kwa kutulivu, niliamka kwa furaha, nikafanya mazoezi mepesi ya kutafakari kwa kizungu initwa meditation, ili kuandaa akili yangu kwa siku mpya. Nikapata kiamshakinywa ambacho huku Kenya tunakutumia chai na mkate, unaeza ukawa mkate wangano, mkate wasiagi, mkate wasimia, lakini mi nilikula tu mkate, mkate wa ngano na chai. Nilijitairisha, niliingia bafuni, nikaeza kuoga, nikavaa nguo safi, kisha nikaketi chini, nikaanza kazi yangu.

Na mkumbuka sana mwalimu wangu wa hisabati, wachuo kikuu. Sababu ninayo mkumbuka mwalimu huyu ni kwa sababu alikuwa mcheshi sana. Alikuwa mwalimu mwenye maramoja ni mkali, kisha mara nyingine, anawachekesha. Na kufunza kwake, alikuwa anafunza kwa kufikiri sana. Yani, aneza kakufunza kakueleza kitu, ukakielewa kabisa. Na alikuwa mvumilivu, alikuwa nasubira na wanafunzi, alikuwa narudia maelezo kwa mifano hai ya maisha kila siku. Kia siku kwamba wakati ya napo maliza darasa lake, hata wale ambao walikuwa nachelewa kuelewa, walikuwa naelewa.

Kitu ambacho ningependa kujifunza kipya ni ubunifu wa kipekee. Ningependa kujifunza namna ya kugeuza kama kufanya ubunifu kama kuwa msanii. Kama ningependa kujifunza kugeuza kama gome la mti likawa kitu cha sana kama tuseme ngoma, kikawa meza, kikawa kiti. Maana sanaa ni ujuzi mmoja ambao unaleta kurithika sana moyoni. Na pia unanifanya mimi naweza kujieleza hisia zangu. Acha zile ambazo siwezi nikaziandika ama nikazisema kwa maneno zinatokea kwenye sanaa.

Mimi huwa nasikiza sana muziki wa bongo, muziki wa bongo flavor na muziki wa afrobeats. Na kwa sababu gani nasikiza muziki huu ni kwa sababu muziki huu hua nahisi kuwa unaniongelesha mimi. Maana ni muziki ambao umetokea Afrika. Na kwa miaka ya hivi karibu ni muziki huu umepata ubunifu mkubwa. Na huwa nasikiliza muziki huu kwa sababu pia asili yake imechanganywa na midundo ya kisasa na inaleta na jinsi ninafuraha. Pia na wapenda waimbaji wenyewe, napenda akina Diamond, napenda Alikiba, napenda sauti Sol kutoka Kenya ambao wanaimba Afrobeats na wanamziki mzuri sana.

Mimi, kitu moja nilichokuwa nacho ni nina ile growth mindset. Kwa hivyo, huwa nashambulia mabadiliko kazini kwa kuyatazama kama fursa ya kukua. Badala ya kugopa mabadiliko, huwa najikumbusha kuwa kila mabadiliko yanakuja na nafasi mpya ya kujifunza kitu ambacho kitalinda thamani yangu na kitu ambacho sikuwa nakijua. Huwa nahakikisha pia kila mara najifunza zana mpya na mbinu mpya inayoingia kazini kwangu ili nisiachwe nyuma. Hivyo ndivyo ninavyo shambulia mabadiliko kazini.

Mimi sipendi kabisa kusubiri kwenye mstari. Kwa mara nyingi ni napo subiri kwenye mstari, huwa na jihisi ni mechoka. Hasa kama niko na haraka au nimekua na siku ndefu. Sipendi kabisa. Alafu kunaule upande wa kibinadamu, unaniambia, nianze kutazama saa. Najazama saa, alafu na jiuliza kwani huo mstari hausongi. Kwa hivo mimi sipendi huwa sipendi kabisa kusubiri kwenye mstari kwa sababu kusubiri kwenye mstari kuna kuna onesha kuwa mimi sina subra kabisa na wala sipindi.

Huwa na wakaribisha wafanyikazi wapya kwa joto na maapokizi ambayo yanafuraha. Kwanza huwa nawapokia kwa tabasamu, kisha nawatambulisha kwa timu mzima. Na hakikisha kuwa nafasi yao ya kazi, imesha andaliwa na vifaa vyote muhimu wanavyo viitaji vipo tayari ili wasijiisi kama mzigo. Pia huwa na mteuwa mfanyekazi mzoefu, awe kama kiongozi wao ili aweze kuwaonyesha, rafiki wa mungozo ili aweze kuwaonyesha, ili pia wawe na rafiki wa karibu au mtu wa karibu wakumuuliza maswali madogo madogo.

Mimi kwanza sipendi chakula ambacho hakina ladha, chakula ambacho kimechemshwa au chakula ambacho hakina chumvi Napenda chakula kilicho na ladha mseto Hasa pale ladha zinazochangana ladha ya viungo na ladha ya ukwaju au ndimu Napenda chakula chenye pilipili kiasi na viungo vinavyo nifanya nisikie muasho kwenye mdomo. Pia ladha ya uchache, latha ya ndimu, latha ya ukwadu kwenye samaki, kwenye mchuzi, kwenye biryani, kwenye rojo, napenda ladha hiyo. Vile vile napenda ladha ya chakula kilicho kaangwa maftani. Kama ni samaki amekaangwa mafutani, kama ni andazi limekaangwa mafutani, napenda chakula kilicho ladha ya kukaangwa mafutani.

Napenda mazingira ya kazi yanayo na, yaliyo na uwiano na yanayo zingatia ubunifu, teknolojia na uwiano wa maisha na kazi. Napenda mazingira ya kazi ambayo yananirusuhu kufanya kazi nyumbani kwa makini zaidi na kwenda kwa ofisi mara kwa mara kwa ajili ushirikiano au mikutano mara moja moja. Vile vile napenda mazingira ya kazi ambayo ya nauwazi na ya kusaidiana Napenda kufanya kazi mahali ambapo mawazo mapya yanakaribishwa na makosa ya nachukuliwa kama nafasi ya kujifunza badala ya adhabu mazingira ambapo kila mtu anajisikia hapo salama kutoa maoni yake.

Kumbu kumbu nzuri ya shule ni wakati tulikua tunaenda safari za shule na nakumbuka msisimko wakupanda basi la shule kwenda kutembelea mbuga la wanyama kwenda makumbusho au keenda kwenye viwanda. Safari hizi zilifanya masomo ya derasani yawe hai na zilikuwa fursa ya kuona ulimwengu halisi. Vile vile nakumbuka siku za sherehe za utamaduni shuleni ambapo kulikuwa na maandalizi ya kuigiza, kulikuwa na maandalizi ya kuimba, kulikuwa na maandalizi ya kucheza ngoma za asilia tofauti tofauti. Kulikuwa na ile fahari ya kuvaa vazi maalumu na kupongezwa kwa juhudi za mwaka mzima.

Mimi kila siku hutumia programu ninayo itumia kila siku sana sana ni chat GPT. Ambayo ni programu natumia sana sana kupanga ratiba yangu au kupata majibu ya haraka ya maswali magumu. Pia hunisaidia kuandika kama ni email au reporti za ufanisi zaidi. Vile vile huwa natumia programu za malipo kama vile Mpesa, kufanya malipo ya hapa na pale kila siku. Huwa natumia programu za mawasiliano kama vile WhatsApp na Telegram, kuungana na marafiki zangu, kuungana na familia, kuungana na vikundi vya kazi. Na wakati mwingine pia kujiburudisha.

Vifaa vyangu kama vile simu au laptop yangu, huwa nasasisha kama mara moja kila mwaka. Kwa sababu pala mbapo teknolojia imefikia, vifaa vyangu vinaeza vikadumu mda mrefu zaidi bila kupoteza ubora wake. Hivyo, huwa nasasisha kama maramoja au ya maramoja kwa mwaka, inapo itaji uwezo mkubwa sana. Kuhusu software huwa nasasisha mara moja moja kwa sababu mara nyingi ni meiweka iwe inaeza ikajisasisha automatically kwa usalama wa kidigitali. Hiyo usaidia sana kuziba matundu ya usalama na kuleta vipengele mpya vinavyo rahisisha kazi.

Ndiyo, napenda mziki wa jadi ila sikwa sana, lakini nyimbo chache za kitambo ninazo zipenda ni zile ambazo zinabeba hekima, zinabeba historia na zinabeba mafunzo ya maisha. Kuna nyimbo zingine za jadi ambazo pia zinasauti za kipekee na za kuvutia. Nyimbo kama hizi ni zile walizo tumia ala tofauti kama vile marimba wametumia zeze, wametumia ngoma zangozi na sauti kama hizi zinamuguso wa asili na hatupati kuzisikia sana katika ulimwengu wa sasa.

Rafiki yangu wakaribu zaidi ni kijana mmoja ambaye tumekutana sehemu ya kazi na nampenda sana kwa sababu yeye ni mtu wa kweli na ni rafiki ambaye aweza kuniambia ukweli hata kama unauma lakini anafanya hivyo kwa upendo na hili ni jambo ambalo si rahisi kulipata katika ulimwengu wa sasa. Vile vile ni mtu msikilizaji na unawezo ukakaa nae kwa saa nyingi ukizungumza kuhusu kila kitu, unawezo ukazungumzia ndoto zako, unawezo ukazungumzia hofu zako, unaezo kazungumzia hata mambo madogo sana ya kuchekesha na mkajipata kuwa mnaraha pamoja na mtu mcheshi vile vile.

Mimi ni napendelea viatu vya michezo. Kwa kizungu vinaitwa sneakers. Na napendelea viatu hivi kwa sababu ni viatu ambavyo unaweza ukavivaa kila siku. Ni viatu ambavyo unaweza ukatembea navyo msituni, unaweza ukafanya na vyo harakati nyingi. Unaweza ukavivaa na skati, unaweza ukavivaa na trouser, unaweza ukavivaa na shorts. Na ni viatu ambavyo unaweza ukavivaa ofisini, yaani unaweza ukavivaa mazingira tofauti tofauti yawe rasmi yasiwe rasmi, unaweza ukatembea umbali mrefu bila kuchoka, yaani hivi ni viatu ambavyo vinakupa faraja na vinaingiana na mazingira yoyote.

Maranyingi mchana napendelea kula wali, wali wa nazi na nyama. Na chakula hiki nakipenda kwa sababu kwanza huwa kinanipa nguvu ya kuendelea na majukumu ya mchana bila kuwa kizito sana. Yaani hakinipi uchovu, uchovu unaotokana na shibe, kina nipa ile wanga ya kutosha ya kuendelea na majukumu ya siku kina ladha nzuri, kinaeza kikapikwa kwa dakika, chini ya dakika tano mchele unageuka wali na ni chakula ambacho ladha yake inanipendeza, kina ile ladha mseto. Na kina nifanya nisikie nina raha.

Mara nyingi, kabla ya wasilisho, huwa napata msisimko wa mwili, kunakale kapigo kamoyo, na huwa ni ishara kuwa, labda ninajali kile ninacho kisema. Wakati huwa natumia mda kupitia wasilisho langu kuhakikisha kuwa zanazangu, zina tenda kazi nzuri. Kisha wakati wa wasilisho, ninapoanza kuzungumza na kuona kuwa hadhira yangu inaitikia na jihisi mwenye nguvu na napenda kuona watu wakitikisa vichwa au wakiuliza maswali. Baada ya kumaliza wasilisho langu huwa najihisi nimeridhika sana hasaa kama nimefanikisha kueleza jambo gumu kwa lugha rahisi.

Mimi huwa napendelea kutumia GPS kwa ajili ufanisi na GPS inanijulisha kuhusu foleni za traffic, inanijulisha kuhusu ajali zilizo kutokea mbele na hata kuniongoza kwa sauti ninapoendesha gari na kutumia usafiri wa uma. GPS napata kuwa uwa inaniokolea muda na inaniepusha kupotea sana. Na GPS pia unaweza ukai-access mahali popote kwa safari ya kila siku, safari za mjini, safari za nyumbani unaweza ukai-access.

Ninavutiwa zaidi na sanaa inayounganisha asili, teknolojia na hadithi za kibinadamu. Na hivo uwa navutiwa sana na sanaa ya upigaji picha. Na ni kwa sababu napenda kutembea msituni na huwa navutiwa na picha zinazonasa uzuri wa asili katika hali yake ya kawaida. Picha zinazoonesha mwanga wa jua, picha zinazoonesha majani, picha zinazoonyesha miti, picha zinazoonyesha ndege wa angani au wanyama tu wa pori. Huwa zinaa nivutia sana.

Kwa sababu maranyingi huwa nafanya kazi yangu kwa bidii na uadilifu, huwa najihisi kuwa tathmini ni muda wa kusherehekea, mafanikio madogo na makubwa. Natathmini hunipa hisia ya kuridhika, kujua kuwa nina mchango wangu, unaothaminiwa na kampuni. Vile vile huwa najihisi vizuri zaidi, ikiwa tathmini hiyo ni ya pande mbili. Nina maana kuwa, ninapo pata nafasi yangu pia kueleza changamoto nilizo kutana nazo nakuomba msaada au raslimali ninazo hitaji ili niendelee kufanya kazi ufanisi zaidi. Huwa najihisi kuwa nimesikizwa, huwa najihisi kuwa kazi inasonga mbele na huwa ninapata maoni kuhusu kile ninacho weza kurekebisha na kile ambacho nimekifanya vizuri.

Kitu ninachopenda zaidi kuhusu shirika langu ni kuwa shirika langu lina ule utamaduni wa ubunifu ambapo mawazo mapya hayazimwi na watu hawaogopi kujaribu vitu vipya. Shirika langu hunipa uhuru wa kutumia ustadi wangu na wakutatua matatizo kwa njia za kipekee. Shirika langu pia linaniwekeza katika mafunzo yangu na ukuwaji wa kitaaluma. Kujisikia kuwa kampuni inataka nifanikiwe kama mtu binafsi ni jambo la muhimu sana. Nalipenda pia kwa sababu lina viongozi ambao si hawatoi tu amri bali pia wanatuongoza kwa mfano.

Mimi kama Mwafrika na mkenya, ninajua kuwa sherehe inawasilishwa na chakula, vinywaji na raha. Kwa hivo, ninavyo sherehekea siku kuu yangu, ni kwanza kwa kuanda chakula ni nacho kipenda zaidi. Inaeza ikawa biryani, inaeze ikawa wali wa nazi, nasamaki wa kupaka, inaeze ikawa ni pilau. Na vile vile najumuika na familia yangu, wapendwa wangu, rafikizangu. Kwa sababu, katika ulimwungu huu, kupata muda wa kukaa mezani bila simu mkononi, huwa ni zawadi ya thamani sana. Kwa hivyo, ninapenda sana kushiriki kwa kukaa pamoja na familia yangu, kula chakula kitamu na kunywa. Kunywa vinywaji vileo kunywa vileo kusikiza mziki, ngoma na kuongea yetu.

Ndiyo, huwa navaa saa na ninaavaa smartwatch wakati wakazi ili kuangalia wakati ninapo fanya kazi au ninapoenda gym. Na sahizi zimepiga hatuwa kubwa kwa sababu uwe na nisaidia kufuatilia mapigo ya moyo na hatuwa ninazo tembea msituni, ninapo kuenda kutembea msituni. Na hata kunipa arifa muhimu bila kuitaji kutoa simu mfukoni kila mara. Yina nisaidia kubaki na mpangilio katika ratibangu ya kazi. Kwa hivo ndiyo huwa navaa saa.

Ndiyo, nimewahi kuona bahari, the Indian Ocean. Sisi kama wa Kenya, tumejaliwa kuwa tunaweza tuka access bahari. Na bahari imenipahisia tulivu zaidi kwa sababu unaposimama kwenye ukingo wa bahari, unahisi, unahisikia sauti ya maji ikigonga mwamba au mchanga. Nimoja ya sauti tulivu zaidi duniani. Na nimeweza, nimepata fursa ya kukaa kwa saa nyingi nikisikiliza tu, na nijambo ambalo lilinipa tiba kwa msongo wa mawazo sana.

Simu yangu naitumia zaidi kama maktaba. Ninaweza nikasoma makala kuhusu sanaa, ninaweza nikasoma makala kuhusu teknolojia, kuhusu AI, na kutazama video za mafunzo ya ujuzi. Simu yangu pia imekuwa kama pochi langu la kidigitali, ambapo ninaweza nikatumia programu za benki na huduma za Mpesa kulipia bidhaa tofauti tofauti. Lakini kwa kina zaidi, natumia simu yangu kuwasiliana na familia na marafiki, ni natumia programu kama WhatsApp, ninatumia Telegram, na vile vile huwa najiburudisha sana kutumia simu yangu. Ninaweza nikaingia TikTok, nikatoka TikTok, nika ingia X, nika toka X, nika toka Facebook, nika toka Facebook, nika ingia Instagram. Kwa hivo, simu yangu pia ni hunipa burudani.

Huo inategemea, lakini kwa kawaida huo nauga mara mbili kwa siku. Kwanza hua naoga asubuhi ili kuchangamsha mwili na kuchangamsha akili. Na hii ni namna yangu ya kutoa usingizi na kuanza siku nikiwa na hisia ya usafi na nikiwa tayari kwa majukumu ya siku. Pili hua naoga jioni kwa ajili ya utulivu. Bada siku ndefu ya shugli na majukumu ya siku, napenda nikioga jioni ili kutoa vumbi, kutoa uchovu wa siku na kutayarisha akili yangu kwa ajili ya kulala vizuri.